Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole sana sana kwenye simu yangu. Ni, niko na programu ambazo ni meweka usalama wangu ni mfumo wa vidole. Kwa sababu naona iyo ni rahisi kushinda ile ya kueka labda pini ama kuweka passwordi yako. Naona ukitumia vidole na inakuwa rahisi na hauhitaji kukumbuka kitu chochote. Kwa sababu, ukisema sasa nikiweka labda pini ama ama paswadi, lazima ukuwe unakumbuka kila wakati, lakini kama unatumia vidole, kama uko tu na kidole chako na simu yako, unaweza ukaweza kutumia programu zako kwa urahisi bila haja kukumbuka manamba ambayo labda mifumo mingine ya usalama inahitaji ukumbuke. Kwa hivyo mimi natumia hiyo ya usalama wa vidole na naona ni rahisi na ni haraka kuitumia pia.